Kwa sasa natumia data natumia data za simu eh natumia data za simu lakini kwa muda kwa muda wa mwezi mmoja wa mwezi mmoja ambao unakuja nitaweka wifi, nitanunua wifi kwa sasa natumia ndata.

Muda wangu wa bure nautumia sana sana na kulala. Kama ni muda mrefu nalala. Kama siyo muda mrefu nakaa tu kwa simu, najiangalilia mtandao, nasoma habari ni hivo basi.